Kumbukumbu ya kwanza kabisa inayokuja akilini ni ile harufu ya vitabu vipya sare za shule zilizopigwa pasi barabara na msisimuko wa kukutana na marafiki baada ya likizo ndefu. Siku za kwanza za muhula zilikuwa na nishati ya peke, kila mtu alikuwa na ahadi, moyoni mwake kuwa, muhula huu nilitasoma kwa bidii kuliko uliopita ule mshikamano wa asubui kwenye mistari iitwayo assembly kwa lugha ya kimombo, tukiimba wimbo wa taifa huku jua likicho moza, ukiwa una jenga hisia ya uzalendo na umoja, ambao ni vigumu kuipata kwingineko. Kwa wale tulioishi bwenini, huku ndiko kulikuwa na shule ya maisha. Chimulizi za usiku, na kumbuka nyakati za usiku baada ya taa kuzimwa. Tuki nong'ona na kusimuliana hadithi za kutisha ndoto zetu za baadae. Ugawaji, wapekee. Hakuna kitu kilicho kuwa na latha nzuri kama mkate uliopakwa siagi au biskuti ambazo marafiki watano waligawana kwa usawa. Katika mazingira yale tulijifunza kuwa na kidogo na kukithamini. Na muhimu zaidi tulijifunza kuwa ndugu kupitia sahani moja ya chakula. Nyakati za usiku za kujisomea zilikuwa na siri nyingi na kumbuka jinsi darasa lilivyokuwa kimya kikuu wakati mwalimu wazamu a kipita lakini mara tuu anapoondoka miguno na minong'ono ya kusaidiana maswali ya hisabati ina anza. Angaiko la kabla ya mtihani wa taifa lilikuwa lina tuunganisha. Tulikuwa tunasoma pamoja hadi usiku wa manane tukinywa kahawa ili kuzuia usingizi. Ile furaha ya pamoja baada ya kumaliza mtihani wa mwisho tukijua tumepambana kiume na kumbu kumbu inayosisimua hadileo. Siku za michezo kwa lugha ya kimombo interhouse competition zilikuwa kilele cha furaha na kumbuka kelele za kushangilia timu ya nyumba yako uwanjani vumbi likitimka na msisimuko ushindi hapo ndipo tuligundua kuwa fulani ni mkimbiaji mzuri fulani ni mchezaji hodari wa mpira wa miguu. Lakini kumbukumbu nzuri zaidi ni zile za klabu za saa nane mijadala. Kusimama mbele umati na kutetea hoja yako kwa lugha ya kigeni kulikuwa kuna tupa ujasiri ambao tunautumia hadileo katika mikutano yetu ofisini. Kila mmoja wetu ana mwalimu mmoja ambae hata msahau na kumbuka mwalimu alikuwa mkali lakini alituaminisha kuwa tunaweza kuwa chochote tunachotaka. Kumbukumbu za adhabu za kuchuchumaa au kukata nyasi sasa hivi tunazitolea kicheko lakini wakati ule. Zili tufunza ni dhamu na heshima walimu walikuwa zaidi ya wafanyikazi. Walikuwa wazazi wetu wapili ambao waliona vipaji vyetu hatapale sisi wenyewe tu lipokuwa na mashaka hii ndio siku yenye hisia mchanganyiko zaidi. Furaha ya kukamilisha safari na hofu ya kuelekea kule kusiko julikana. Na kumbuka tukisaini kwenye mashati ya kila moja tukiandika hugs Our friends forever. Tulia hidiana kuwa tuna tafutana na kuendeleza urafiki wetu. Tukio la kurusha kofia la angali lilikuwa ni ishara ya uhuru. Lakini moyoni tulikuwa kuwa sehemu kubwa ya maisha yetu Bwayo imebaki ndani ya yale malango ya shule. Mwisho wa siku shule haikuwa tuku swalama ya uba ilikuwa nikuhusu kujenga utu wetu kumbu kumbu. Hizi nzuri ni hazina, tunayobeba maishani mwetu. Kila napokutana na mwana shule nzangu leo, hatuzungumzi vyeo vyetu bali na zungumzia yale maisha ya shule vichoko tukutu. Na urafiki wa thati shule ili tupatia msingi wa sisi kuwa hapo tulipo leo. Na hiyo ndiyo kumbukumbu mzuri kuliko zote.